Ndio nawafahamu majirani zangu. Majirani zangu ni wale ambao ninaoishi na wao. Either ikuwe ni nyumbani ama hapa ambapo nimekodisha. Hapa katika mji wa machakos. Niko na majirani wengi, wengine tunajuana, wengine hatujajuana bado. Lakini wote nawapenda tu ni majirani wangu. Naam.

Mafanikio ya timu either ikue ni katika kazi ama vile kikundi cha marafiki. Huwa tunasherehekea kwa kukuja pamoja, kueka sherehe tu kidogo, kutafuta vinywaji au viburudisho au kwenda tu mahali katika hoteli ili kukae chini na kuleta kitu kama keki ili kuweza kusherehekea keki tu na vinywaji na kujumuika pamoja. Hivyo ndivyo mara nyingi tunavyo sherehekea mafanikio ya timu katika kazi na pia katika tuvi kundi mbali mbali.

Naam napenda kunywa maziwa lakini sio sana. Maziwa ambayo mimi napenda maziwa yale yanaitwa maziwa lala. Yani yale ambayo yameganda kidogo. Sipendi maziwa kama yako freshi. Ile ambayo imetoka tu kukamuliwa ama ile ya kununuliwa na pakiti sipendi iyo napenda ile maziwa lala. Ama ile pia ingine inajulikana kama yoghurt. Izo tu ndizo ni maziwa ambazo ninazopenda, naam.

Ndio, napenda kucheza michezo wa video, mchezo wa video ambao ninaupenda zaidi unajulikana kama vile fifa na kuna fifa ishirini na tato kuna fifa ishirini na nne lakini sana sana napenda ile fifa ya mwaka wa ishirini na nne ambayo ni ni video ni mchezo wa video ambao unahusu kandanda. Na pia kuna wengine napenda unaitwa Asphalt Nitro ambao ni mchezo pia. Wa video ambao ni wakuendesha magari huwa napendelea sana kucheza na marafiki, mchezo ya video na pia familia pia. Asanti.

Naam ujuzi ambao ningependa kuimarisha ni ujuzi wangu wa kuweza kutengeneza na pia kutumia kompyuta ama tarakilishi ama zile ambazo tunaziita sanasana laptops kwa maana ningependa kujua jinsi ya kuzitengeneza zinapokuwa na shida. Na pia ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa kuendesha gari na pikipiki. Naam ili kwa sababu ningetaka sana kununua gari. Kwa hivyo ningependa sana niongeze ujuzi wangu wa kuendesha gari pia.

Kwa siku huwa naoga tu mara moja tu. Na sana sana ni asubuhi kabla ya kuenda kazini. Kwa sababu huwa nikioga asubuhi najihisi nimechangamka. Katika ninapo anza siku yangu na pia ni mara nyingi kama ni kuoga jioni. Labda kama nimetoka mahali ambapo ni mefanya kazi nika kuwa na ile jasho hapo ndipo ambapo ama ninapojihisi mchovu sana jioni. Ndiyo naweza tu kuoga lakini sana sana mi huwa napendelea sana kuoga asubuhi.

Naam nilipokuwa mtoto nilikuwa mwenye kupenda sana kuendesha baiskeli na pia kucheza mchezo wa kandanda. Naam nilikuwa napendelea sana kuwaita marafiki zangu au kuwatembelea ambao wengi walikuwa majirani tunachukua baiskeli zetu tunaweza tu kuzunguka nazo tukiendesha baiskeli na kama hatutaki kuenda mbali. Tulikuwa tu tunachukua mpira na kuenda nje kucheza soka au mpira wa kandanda.

Naam ili kuongeza uzalishaji wangu kama vile ninapo kuwa kwenye kazi, wana kikisha tu kuamba nimefuata tu kanuni za kazi ambayo ninayo ifanya. Na pia hile kutafuta suluhisho ya matatizo ya nao tokea katika kazi, hivyo ndivyo ninavyo imarisha uzalishaji wangu. Na pia kuna hile kuakikisha nimejumuika na wenzangu katika kazi. Yani ile kuwa na umoja hili kama ni maali nimekuama na weza tu kuhitisha usaidizi. Ama pia naweza tu kuulizia maelezeo zaidi ya njia ambayo ninaweza kuifanya hili kuimarisha kazi ambayo ninayofanya. Au kumalizana na matatizo yanao tokea ninapokua kazini. Hivyo ndivyo ni navio ongeza uzalishaji wangu katika maeneo ya kazi.

Wiki yangu ya kazi huwa naipanga kwa kuandika chini shughuli ambazo au kazi ambazo nafaa nizikamilishe kabla ya mwisho wa wiki hiyo. Yani ile kuunda jedwali ama ile tunaita work schedule ambayo inanisaidia kunionyesha kazi ambazo nafaa ni kamilishe kabla ya wiki hiyo kuisha. Na pia ninaweza kuziandika chini na kuzingatia tu utaratibu ni gani ambayo inahitajika kuanza kabla ya wiki hiyo kuisha. Na hivyo ndivyo ninavyo weza kuzipanga kazi hizo na kuzifanya zikifuatana kulingana na zinavyo hitajika kuwakilishwa ama kumalizwa.

Naam jukumu ambalo ninalolipenda zaidi kazini ni kuongoza timu au kikundi ambacho tuko nacho katika kazi yetu. Kwa sababu ninapenda kuwaongoza kwa sababu ninaweza kutatua matatizo ambayo yanatokea wakati wa kazi. Na pia nina ule uzoefu pia wa kufanya kazi na timu au tukiwa watu kadhaa kwa sababu mimi napenda tu kusaidia watu na kihakikisha kazi tu imefanywa kwa hivyo jukumu ninalolipenda zaidi ni kuongoza timu na pia kusaidia kupata suluhisho ya matatizo yanapotokea tunapokuwa kazini.

Naam, rangi ambayo mimi huwa naipenda zaidi ni ile rangi nyeupe. Na rangi nyeupe naipenda kwa sababu rangi nyeupe inaashiria usafi, jambo la kwanza na pia jambo la pili. Rangi nyeupe inaashiria kuhusu amani. Ukiona mahali rangi nyeupe inamaanisha hapo kuna amani. Na pia rangi ambayo siipendi ni rangi nyekundu ambayo inashiria hali ya hatari. Naam, sipendi rangi nyekundu lakini rangi ninayopendezwa nayo zaidi ni rangi nyeupe.

Naam uwezo ambao ningependa kuwa nao zaidi ni uwezo wa kusoma watu wanavyofikiria yani ile ule uwezo wa kuwa na ujuzi wa saikolojia ulio juu zaidi ili upate kama naweza tu ku kuangalia mtu anavyozungumza na ama tabia zake na niweze kuelewa uyo mtu tatizo lake ni gani huo ndiyo ujuzi ambao ningependa zaidi kuwa nao. Ili kusaidia watu kutatua matatizo yanaowakumba. Kwa sababu watu wengi wana matatizo. Lakini hawawezi hawajui kujieleza. Ili daktari ama ama mwelekezi anavyopokea bari ile aweze kujua tatizo ni gani la mtu uyo. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuwa na uwezo wa kusoma tu mawazo na pia matatizo mtu anayo yapitia.

Naam kwa kawaida mimi hulala tu kwa masaa nane na nikiendeleza sana siwezi pita masaa tisa na pia huwa nahakikisha hata kama sina wakati wa kutosha wa kulala nimelala masaa angalau masaa tu kama tano ama sita hiyo ni wakati ule labda nina kazi nyingi ya kufanya. Ama wakati ambapo nina shughuli muhimu ambayo nafaa kuikamilisha yaani ama kujipanga ili kufanya. Naam lakini sana sana mimi hulala tu kwa masaa nane na pia yakizidi sana tisa tu siwezi kupitisha. Tisa.

Nam wakati wa mapumziko kazini, tuseme labda ni masaya kuenda kupata chamucha ama tu, wakati tunapo pewa muda tu wakupumzika, tunapo kuwa kazini, mimu chukua furusa hiyo kutembea angalau kidogo kupunga upepo, ili tu kuleta ule utulivu wa akili, ili ninapo rudi kazini, niwe akili ikotayari tu kufanya kazi yaani. Kwa hivyo uwa napenda tunapumzika na tembea kidogo uko nje na punga upepo kidogo akili ina tulia ili tuninaporudi kazini upate hata inakua raisi kuelewa kazi au mambo ambayo nayojifunza katika kazi.

Mahali pazuri ambapo nimewahi kutembea ni mkoa wa pwani maeneyo ya kule Mombasa ambao ni katika ufuo wa bahari ambapo niliweza kusafiri huko mwaka uliopita na nikaweza kutembea kando ya bahari. Kule kwenye bichi yani ile nikatembea nikaogelea pia katika maji ya bahari. Naam na hiyo ni sababu na nikapunga tu upepo huko ambao ni upepo mutamu sana kando ya bahari. Na ndio maana ninasema kwamba mahala hapo ndio maana hakuna mahali pengine ni mewahi kusafiri ambapo ni pazuri kuliko hapo pwani. Naam pwani ndipo mahali ambapo nilitembelea ambapo nilihisi ni mahali pazuri zaidi.

Naam katika kazi mahusiano mema ni moja wapo wa njia ambazo zinaweza kufanya kazi ifanywe kwa njia inayofaa. Kwa sababu kama huna uhusiano mwema na wafanyi kazi wengine hamuwezi kushikana mkono na kuendeleza kazi ambayo mnafaa mfanye katika hiyo kampuni ama mahala hapo pa kazi kwa hivo najenga mahusiano kwa kupeana heshima na pia kama kuna mahali kuna tatizo ambayo mmoja wetu anapitia najitolea ile tu kumsaidia au kumuonyesha kazi inavyofanywa. Hivyo ndivyo ninavyo jenga uhusiano mwema na wafanyi kazi wengine.

Hapana, mimi huwa sivalii miwani. Miwani ambayo ninayo pekee ni miwani hile tu ya kuvaa hili kuzuia miyae ya jua na siyo kila wakati huwa na vaa tu labda kama ni meenda maeneo ya pwani ama maeneo yalio na jua sana. Lakini kwa ukawaida mimi huwa sivai miwani kama vile ya kusoma au ya kunisaidia kuona vyema kwa maana macho yangu yako tu sawa hayaitaji miwani.

Naam. Kumbukumbu ya utotoni ambayo siwezi kuisahau na ambayo naikumbuka sana nisherehe ambayo tulikuwa tumeenda kumtembelea nyanya yangu. Na kwenda huko tulienda tukiwa familia na tukaenda huko tukapatana na marafiki zangu huko. Na watoto wengine katika familia na hiyo siku tulipokuwa tunachinja kuku nikakimbia nikachukua ile kuku nikasema waihurumie sitaki waiue hiyo kuku. Sikuwa nataka ichinjwe. Na hivyo ndivyo nilipoanza kulia na kila ninapokumbuka kumbu kumbu hiyo, huwa nafurahi tu kwa mana nilikuwa tu mwenye huruma. Naam.

Naam, mimi huwa nafuata matukio ya kimataifa na tukio ambalo nimekuwa nikilifuata kwa sana ni tukio la nchi ya Amerika kusaidia katika vita vilivyokuwa katika vinaendelea katika nchi ya Ukraine na pia kuna tukio ingine ambalo ni kushikwa kwake rais wa nchi ya Venezuela anayejulikana kama Maduro ambaye alishikwa kwa makosa ya ilikuwa inasemekana. Amefanya makosa ya jinai. Naam, hao ni baadhi tu ya matukio ambayo ninayoyafwata, huwa napenda tu kufuata matukio ya kimataifa kutoka inchi za Amerika nchi za uarabuni na pia inchi za uchina ama na huko nchi za mahali kama Japan.

Naam huwa natoa sadaka na pia michango. Sadaka uwa natoa kila tuu ni napoenda kwenye kanisa. Kwa sababu mimi ni wadini laki kristo huwa naenda natoa sadaka kanisani kila juma pili ninapo enda. Na pia michango huwa nachangia. Tuseme labda ni kwa matibabu ya labda rafiki ambaye ni mgonjwa. Au mmoja wa familia yetu ambaye ni mgonjwa. Uwa nasaidia katika kutoa mchango wangu na kila wakati lazima tu ni waze kusaidia maana binadamu wanafaa tu wasaidie.

Naam ndoto langu kubwa ni kuzuru inchi ya uwarabuni ambayo ni inchi ya pale Qatar na pia nizuru mji wa Dubai ambao ni mji ambao unanipendeza sana kwa sababu huko najua naweza tu kupata kazi nzuri na kazi ambayo ingeweza kunilipa vizuri na nijiendeleze kimaisha. Hilo ndilo ndoto lango kubwa kuwa tu mtu wa maana ambaye amepata kazi katika inchi za inje kama vile uwarabuni ama pale Amerika.

Hapana, mimi sijawahi kusafiri na ndege. Naam. Na ni kwa sababu sijawahi pata fursa ambayo ni ya kuenda mahali ambapo ni mbali zaidi, mahali ambapo nahitaji kuenda na ndege. Ila tu nina azimio kubwa la kupanda ndege na kusafiri kwa njia ya ndege. Ninapoweza kutembelea nchi zingine za nje. Hayo ni matamanio tu au ndoto lakini sijawahi kuipanda ndege au kusafiri kwa ndege.

Naam timu ya ragbi ambayo naipenda zaidi ni timu ya nchi ambayo inajulikana kama New Zealand ambayo ni timu ya ragbi ambayo naipenda zaidi kwa sababu wameeza kushinda taji kadhaa na pia ni timu ambayo inauwezo mkubwa na ni timu ambayo wanapocheza uwa nahisi tu nihisi furaa nyingi tele kwa sababu wa nambio wachezaji wako sawa wa. Nambio. Kwanza kuna mchezaji anaejulikana kama Daniels Ambaya anacheza uko mbele ni mchezaji mwenye mbio ajabu. Na ni mchezaji ambayo huwa ananifuraisha sana.

Ndio, huwa napenda kusoma maoni kwenye mtandao. Maoni yawe ni maoni kuhusu elimu au kuhusu maendeleo ya nchi. Maoni yale tu siyapendi mtandaoni ni maoni ya siasa, ambayo ni maoni ambayo yanagonganisha watu na kwa sababu watu wengine, wanatoa maoni ambayo hayawezi kuleta amani, ni maoni tu yaani ya uchochezi. Kwa hivyo napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini sio yote. Huwa nachagua tu maoni ambayo yanaweza kusaidia.

Sifa ambazo ni muhimu kwa kiongozi mzuri. Kwanza ni kuwa mtu mwaminifu. Sifa hiyo ni kumaanisha kwamba mtu huyo awe mtu wa kuongea ukweli na mtu wa kusimamia haki za wanao mchagua kama kiongozi. Sifa ya pili tuu ni kuongea ukweli na kuambiana kweli. Sifa ya tatu ni kuwa mnyenyekevu na mwenye kusikiza masilai ya kila mmoja ya walio mchagua. Hizo ndizo sifa tu muhimu za kiongozi bora au kiongozi mzuri.

Naam mimi huwanapiga picha hata kila siku naam kwa sababu ninapokuwa kazini naweza kuwa kuna picha ya kitu fulani ama faili fulani ambayo nafaa nitumie mtu ambaye hatuko karibu nayeye au picha ambayo naweza kupiga ya tuseme kama vile chombo ambacho kinafaa kununuliwa ambacho kimeharibika katika kazi. Kwa hivyo lazima nipige picha na nitume ilikiweze kununuliwa kingine.

Wakati umeme unapokatika au kupotea, kwa wakati mwingi mimi hutafuta tu ile tochi kubwa ambayo ya ile ya kucharge ama ile ya kuweka umeme. Iyo ambayo nakuanga tu nimehicharge na iwasha tu inaweza kunimulikia mbele ya hapo ni kungoja tu stima tu zirudi kwani zikienda haziwezi kukaa sana kwa hivyo kabla zi rudi tu nawasha taa ambayo ni taa tu ya stima pia ambayo ni ya kucharge nangoja tu stima zirudi.

Ninapokuwa kazini halafu mabadiliko yaje huwa nayashambulia au kuyacombat kwa kusoma kwanza kanuni au sheria za kazi ambayo ni mpya ama kanuni ambazo ni mpya na zimewekwa au njia zingine ambazo zimeweza kusemekana hizo ndio njia zitakazo leta mabadiliko kazini. Kwa hivyo ni kuzingatia tu kanuni ambazo tu zimekuja na mabadiliko hayo, na pia kufuata tu kanuni za kazi na kufanya kazi inavyofaa kufanywa. Hivyo ndivyo ninavyoshambulia mabadiliko katika kazi.

Nam ninapo makosa yanapotokea kazini. Jambo la kwanza ambalo mimi huwa nafanya ni kukubali tu makosa imefanyika. Na moja kwa moja kuingia katika kutafuta suluhisho. Au jinsi ambavyo utakavyokosoa makosa ambayo yametokea. Tuseme ni kwa kufuata tu kanuni. Na pia kama ni kurudia kazi naweza tu kuirudia tena. Na kama ni mwenzangu amefanya makosa huwe sishindi ati ile kumwekelea ati makosa ni yeye amefanya vibaya au nini. Bali namsaidia tu tupate suluisho la makosa hayo.

Namu, ndiyo, hua natembea na kusafiri pia na ramani au GPS kwa sababu iko katika simu na pia inaweza kuniraisishia maala ambako kwingi ambako sijawai kufika, labda ni maeneo mapya ambayo sijawai fika tena. Ile ramani inaweza kunionyesha ni wapi nafaa ni pite. Ama ninjia zipi nafani sipite. Naam yu kwasababu ramani pia hukuonyesha njia ambazo haziwezi kupitika. Na njia ambazo unafaa usipite kwa ajili ya usalama naam.

Naam ndiyo napenda kucheza ngoma ila tu huwa nacheza tu wakati tu muda tu kidogo kwa sababu sio kila wakati ambapo naweza kukutana na ngoma ili niweze kuicheza. Ngoma huwa napatana nayo maybe ata mara mbili kwa mwaka kwa hivyo sio jambo ambalo huwa nalifanya kila siku. Kucheza ngoma huwa nacheza tu kidogo tu labda tu nikipata hiyo ngoma mahali.

Pesa nyingi zangu nimeifadhi katika benki na pia pesa zangu nikona zingine ambazo nimeifadhi katika sacco. Ama zile vikundi ambazo nivya kueka pesa. Na ni kwa sababu nimependela sana kueka kwenye sacco na benki. Kwa sababu huko ninapo kuwa na shida ya pesa na weza kuchukua hata ule mkopo nipewe pesa nyingi hata kuliko zile ambazo nimeifadhi huko. Kwa hivyo pesa zangu kwa mara nyingi huwanaifathi tu na tumatu kwenye banki kwenye accounti yangu ya banki au pia katika accounti yangu ya hizo sacco.

Naam kinywaji ninacho penda zaidi kati ya kahawa na chai ni kahawa kwa sana. Mimi napenda kahawa na napenda kunywa kahawa sana sana. Asubuhi ninapo amka ninapo jiandaa kuenda kazini kwa sababu inanifanya niwe mchangamfu. Kwanza na kile ambacho ningependa kuongeza sana katika kahawa yangu huwa ndimu napenda kueka ndimu kwenye kahawa. Na ninaipenda tu kwa sababu nikiinywa tu huwa najisi tu ni mechangamka na usingizi pia unaisha.

Nam mimi hupendelea sana kunyoa ndevu, sipendi ile kukuwa na ndevu kubwa sana kwa sababu zikiwa kubwa sana, zinaweza kuwa nyingi na mtu hakai mtu ambaye ni mtu mzuri. Kwa sababu watu wana ile tabia ya wakiona mtu ana ndevu nyingi ama amevalia ndevu nyingi, anaweza kuonekana kwamba sio mtu mzuri. Kwa hivyo mimi hupenda tu kuwa na ndevu tu ambazo ni fupi au sana sana nanyoa nanyoa tu hata kama sitamaliza yote nanyoa tu nabakisha tu kidogo.

Mimi mnyama ambaye napenda sana ni mbwa. Paka simpendi sana na napenda mbwa kwa sababu mbwa wakona ile inaitwa kwa lugha ya kizungu loyalty. Yaani mbwa anaweza kujua wewe ndiyo mwenyewe ama wewe ndiyo humpa chakula na ataishi tu kukulinda na pia kukupa ile anakuonyesha tu kwamba wewe ndio mkubwa wake au bwana wake. Kwa hivyo mimi napenda tu mbwa. Na paka simpendi sana kwa sababu anapenda tu ile kuenda cho ama kujisaidia mahala popote katika nyumba. Kwa hivyo mimi napenda tu mbwa, na napenda tu kuwalisha mbwa.

Naam nguo ambazo ninapenda sana kuvalia ni shati na pia kama ni ile trouser ikuwe ni ile imetengenezwa na ile ya material ya khaki ambazo ni nguo, ambazo hazipati uchafu kwa sana. Na pia hizo shati nazipenda kwa sababu huwa zinanikalisha vizuri. Hata ninapoenda kazini nakaa mtu ambaye ni mtu mwenye heshima zake yaani kwa hivo mimi napenda ti kuvalia nguo ambazo ni rasmi kama vile shati na trouser ya khaki.

Ninapo itaji msaada ninapo kuwa kwenye kazi uwa naenda tuu kwa jirani ama mfanyi kazi mwenzangu ambaye najua anaule ujuzi wakazi ambayo imenilemea. Ama pia kama uyo hapatikani naweza kuenda kwa mkubwa wangu ambaye anaweza kunielekeza jinsi ambayo nafaa ni nipate msaada kwa jambo ambalo lina nitatiza ama lina nisumbua. Kwa hivyo huwa na pendalea tu naenda na itisha msaada kwa mfanyikazi mwenzangu ama kwenye mbosi ama ule mkubwa wangu.

Nam kati ya upepo na ac sana sana napendelea tu upepo. Kwa sababu upepo unajua tu upepo umepulizwa tu na miti. Na upepo pia hauwezi kuwa tu na vitu kama vile vumbi nini. Kwa maana unatoka tu kwenye miti. Si naipenda tu lakini kidogo tu kwa sababu tuseme ofisi imekuwa moto sana AC inasaidia sana kupunguza ile joto. Lakini sana sana napendelea tuu upepo kama vile kufungua dirisha. Na kuwacha tuu upepo ingie tuu katika nyumba. Lakini AC sii kwa sana labda wakati ambapo kuna jua sana ambayo imezidi na hakuna upepo.

Naam kabla ya kuanza kazi ama ninapoanza kazi jambo la kwanza ni kuandika tu ama kunakiri chini kazi ambayo nafaa nifanye katika siku hiyo. Ama pia naanza kuandika kanuni za kazi ambayo nimepewa. Ama kazi ambayo nafaa nikamilishe kwa hivo jambo la kwanza ni kuandika utaratibu wa kuifanya hiyo kazi ili jambo la pili niweze sasa kuanza kuifanya ile kazi kwa utaratibu.

Naam, ndio mimi napenda kujaribu vyakula vipya. Viwe ni vyakula tuseme vya nchi vya kigeni kama vile chakula ambacho kinajulikana kama sushi ambacho ni samaki ambaye bado ni mbichi ambaye bado hajapikwa. Kwa hivyo napenda kujaribu vyakula vipya lakini huwa bado naogopa sana kwa sababu naweza kupatwa na magonjwa ya tumbo kwa hivyo huwa najaribu tu nikiwa tu bado na uoga naam.

Ni napo kuwa kazini huwa nahakikisha kuwa kama ni masaa ya kazi nahakikisha kwamba naifanya ile kazi ambayo nafaa kuifanya katika wakati huo kwa sababu muda unapo poteza muda ata sekunde kidogo unapo kuwa kazini ile kazi hautaweza kuimaliza kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo huwa nashughulikia muda kwa kupanga tu kazi, kazi yangu vizuri na kufuata ule utaratibu ambao unafaa ufuatwe ili ile kazi iweze kukamilika kwa wakati unaofaa.

Sera ambayo naiona kuwa muhimu katika kampuni yoyote ni ile kuwa na heshima kwa wafanyakazi wenzako maana bila heshima hamtaweza kufuata zile kanuni za kazi na pia hamtaweza kuwa na uwiano au ule umoja mnapofanya kazi. Utapata wengine walikosana kwa sababu hawapeani heshima katika kazi na hivyo kupitia kule kukosana kazi haiwezi kufanywa kwa njia inayofaa kwa sababu mnafaa mfanye kazi katika kampuni kama timu moja. Kwa hivyo msipofanya kazi kama timu moja hamwezi kuwa na ule ule ule ubora katika kazi.

Mimi ni mtu ambaye sipendi kuchelewa hata kidogo. Mimi ni mtu ambaye kila jambo linapotokea sipendi kuchelewa hata kidogo. Ningependa tu nikuwe wa kwanza kulitekeleza na pia kupea kipaumbele jambo lolote ambalo linafaa lifanywe kwa ile njia ya haraka yaani bila kuchelewa. Kwa hivyo mimi sipendi tu mambo ya kuchelewa napenda tu kufanya kazi yangu kwa utaratibu na pia kwa wakati.

Nam kunapo kuwa na jua kali jambo ambalo napenda zaidi ni kunywa juisi ambayo ni baridi. Nam ningependa sana sana kukaa chini mahali kama mahali kwa mti. Ama chini tu ya nyumba tu fulani yani mahala ambapo unaezapunga upepo. Ili tu niweze kuenjoy ama kuinywa ile juisi kwa utaratibu tu pole pole. Ili kupunguza tu ule ukali wajua. Kwa sababu siwezi kutembea kwenye jua na sipendi kutembea katika jua ambayo ni kali. Kwa hivo huwa naenda tu mahali ambapo kuna kivuli nakaa chini na pumzika hapo nangoja tu jua iache kuwa kali.

Naam, mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa Dubai. Dubai ni mji ambao nimeishi kutamani sana kutoka nikiwa mdogo. Ni mji ambao umeendelea sana kiteknolojia. Na ndio maana ningependelea sana kutembelea mji huo wakati mmoja katika maisha yangu. Ningependa tu nitembee nione zile majumba mrefu huko. Nione magari ya kifahari yaliyo huko. Na pia nizuru tu maeneo mbalimbali ambayo yamezunguka mji huo wa Dubai.

Jambu ambalo linalonifanya nifurahi tu kwa sana. Ni ile tu ninapo kutana na mpenzi wangu ama ninapo tembea na mpenzi wangu. Hio ndio wakati ambao ninajihisi kuwa ninafuraha tele kuwa tu na familia yangu na pia mpenzi wangu. Na pia huwa nafurahia sana naniposikia muziki ninapokuwa na wao. Sana sana muziki ule wa rhumba au muziki mwingine ambao tunaweza kuucheza tu. Naam.

Ndiyo, mimi huwa nalisoma gazeti. Gazeti ambalo nalipenda sana ni gazeti ambalo linajulikana kama pulse na pia kuna taifa leo ambalo linachapishwa na lugha ya kiswahili. Nazipenda kwa sababu pale kwa taifa leo kuna makala ambayo yanaitwa mwana spoti ambayo huja kila wiki ambayo yananielimisha kuhusu mpira wa kandanda na spoti pia kutoka ulimwenguni kote. Kwa hivo napenda tu kusoma gazeti ili kupata taarifa na kuburudishwa.

Na chakula ambacho cha haraka ambacho napenda tu ni vibanzi ama zile ambazo tunaziita chips na pia kuna hile kuku ile kuku fulani ya kuzungushwa hivi ya kuingizwa kwenye mafuta na kutolewa. Iyo kuku naipenda na mahala ambapo napenda sana kwenda kununua hizo chakula cha haraka. Ni pale katika mkahawa wa KFC ambapo naweza kununua kuku na pia vibanzi kwa bei nafuu. Apo ndipo napenda kununua chakula tu cha haraka. Na sipendi chakula kingine cha haraka ni kuku tu na vibanzi au chips.

Mimi napendelea tu mwanga wa kati. Sipendi mwanga mkali kwa sababu mwanga mkali unaweza kuwa na kuniaribu macho na pia mwanga mkali huwa haupendezi hata kidogo. Mwanga wa kati ndio ukua mzuri kwa sababu unaweza kuona vizuri vitu ambavyo unapenda kuona bila kukuumiza macho yani na bila kukufanya uweze kuvaa miwani ili ukaone vizuri. Kwa hivo mimi napenda tu mwanga wa kati, ata ninapotumia vifaa kama vile simu, utarakilishi, huwa naweka tu mwanga wa kati, huwa siweki mwanga ambao ni mkali.

Muda mwingi ambao naitumia na familia yangu, huwa tunaitumia tukiwa kama vile tuko kwenye nyumba yetu, ama ambapo nimewatoa inje kidogo kuenda kutembea. Tunaweza kwenda mahali kama mkahawa kuweza kukunywa juisi baridi au tu kutizama filamu au pia tu ile tu kutembea tu ili tu tupunge upepo. Hivyo ndivyo nunavyo penda kutumia muda na familia yangu.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki. Tamasha la muziki ambalo nimewai kulienda. Lilikuwa katika chuo kikuu, ambapo kulikuwa na mashindana ya vyuo vikuu, ambapo tulikuwa tunaweza kushindana kukariri, mashairi, kuimba nyimbo, na pia tu kuigiza, michezo ya kuigiza, tunapo shindana. Na hilo ndilo tamasha la mziki ambalo lilinipendeza zaidi kwa sababu tulikuwa wengi washindani na tukaweza kupata mpaka washindi.

Naam, jinsi ninavyofanya ili kuwianisha kazi na maisha yangu ya kibinafi ni kuhakikisha kwamba masaa ya kazi nimeikamilisha kazi ambayo nafaa kuifanya. Kama ni wakati wangu wa kibinafsi ambao nimetulia. Huwa naweka tu mambo ya kazi kando naweza tu kukaa tu nikijua nafaa tu niburudike. Nikae familia kwamba huo si wakati wa kufanya kazi bali huo ni wakati tu wa kujiburudisha. Kwa hivyo wakati wakazi huwa nahakikisha tu wakati wakibinafsi nimekaa kando. Siwezi fanya jambo lingine kama siyo kufanya kazi.

Naam, napenda mkate ule mweupe ama mkate ambao tunaita white bread, ambao tunaweza kupata kwa kampuni ambazo ni kama vile super loaf ambayo naipenda zaidi, na pia napenda mkate wa festive ambao uko kila mahali na naweza kuupata ukiwa freshi mkate ambao haujaka sana baada ya kutengenezwa. Kwa hivyo napenda tu mkate ambao, borake tu ni mweupe na mkate ambao haujakaa sana baada ya kutengenezwa.

Wakati wa furaa, ua najifurahisha kwa kucheza ngoma. Sana sana napenda kucheza ngoma za rumba. Ambapo naweza tu kule kujitingiza tu kidogo kusongasonga tu kidogo labda pia kucheza pakoja na mpenzi wangu. Kwa hivyo hivyo ndio mimi ua najifurahisha tu ninapokuwa na furaha. Na naweza pia kufurahia nicheke na pia niweze tu kupitisha tu wakati tu napojifurahisha.

Timu ambayo ni naipenda zaidi ya mpira wa mguu ni timu ya Manchester United Ambayo ni timu nimeishabikia kwa miaka mingi muno na naipenda sana timu hiyo. Mchezaji ni nayempenda sana katika timu yangu ni Nahodha Bruno Fernandez ambaye anacheza nambari jezi, anavalia jezi nambari nane na anacheza kama mshambuliaji. Na wakati ambao nilipenda zaidi timu hiyo ni wakati ambapo tulipopiga timu ya Manchester City Mabao manne bila katika kuwania kombe la Fa ambao lilikua huko katika ligi ya bara la Amerika. Naam, na naipenda sana timu hiyo na inaposhindwa najihisi sana mwenye furaha sana. Inaposhindwa mimi pia huwa nakasirika ama nasikia vibaya.

Kazi ambayo naidhamini sana ni jazi ya udaktari kwa sababu hiyo ni kazi ambayo ni kazi muhimu na ni kazi amabayo inasaidia watu pia kuweza kutibiwa magonjwa ili watu waache kuaga au kufariki. Naam napenda tu kazi ya udaktari na naidhami sana na najua kwamba ni kazi ya maana sana na ni kazi ambayo ni muhimu sana katika nchi yetu.

Kila asubuhi ninapoamka jambo la kwanza ni kupiga swali ama kuomba na pia jambao la pili ninapo amka ni kwenda kufanya mazoezi halafu baada ya mazoezi mimi huenda ninaporudi kwenye nyumba huwa naingia kwenye bafu na kuoga ili kujitayarisha tu kwenda kazini na kabla ya kwenda kazini lazima pia niache kama nimekunywa chai ili niweze kupata nguzu ninapoenda kwenye kazi.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani ambacho ni saa ambayo nilipewa na babu yangu ambayo ni saa aliniambia imetengenezwa na dhahabu. Na hicho ndicho kitu cha thamani zaidi ambacho niko nacho. Hiyo saa niko nayo hata wa leo niko nayo hapa. Kwa sababu nina imani kuwa hicho ni kitu cha thamani ambacho hata sifai kukiuza. Bali tu nikipe mtu kama mtoto wangu aendelee kupeana hivyo katika familia.

Mimi ni mtu wa kufanya kazi usiku sana. Mimi sipendi kuamka mapema ata kidogo. Mimi huwa naona ni vyema nifanye kazi ata nifike usiku kabisa, lakini kuamka nayo sipendi kuamka mapema. Kwa sababu ninapoamka mapema huwa nataka tu natulia ama naenda tu kufanya mazoezi. Na pia ninapoamka mapema huwa najihisi mwenye sina nguvu. Kwa hivyo napenda tu kwanza nilale. Nitosheke na usingizi. Ili kama ni kazi ningependa kufanya siku hiyo niwe nimechangamka.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naisherehekea kwa kujumuika pamoja na familia na marafiki. Marafiki wangu wana tabia ya kukuja na keki na pia vinywaji kama vile juisi na pia wengine wale wanakunywa pombe huwa wanakuja nayo. Tunasherehekea pamoja. Wananiimbia wimbo wa kuvuka ile wa siku ya kuzaliwa. Na pia tunasherehekea tu kwa kucheza ngoma. Na pia kucheka. Kupeana habari tofauti tofauti na hivyo ndivyo ninavyo penda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa.

Michezo ninayo penda tu kutizama ni michezo tu ile ya dondi ama boxing na pia michezo tu ya kutizama mpira wa miguu yaani kandanda na hii ni kwa sababu mimi napenda mpira wa miguu napenda pia kuona michezo ya dondi ama pia michezo sana sana ile ya olimpiki ambayo ndiyo michezo ambayo nimeitazama kwa wakati mwingi ile michezo ya olimpiki kama ile ilikuwa pale balin ambayo ilikuwa inajulika kama balin marathon ambapo wachezaji walikuwa wanakimbia hivo na mchezo huo ambao huwa unanifurahisha sana ninapo ona wachezaji wakikimbia na wakicheza.

Mimi kwa sana huwa napendelea shati ni kwa sababu ninapoenda kazini kwa mara nyingi hatuwezi enda kwa kazi tukuwa tumevalia tisheti. Kwa hivyo napendelea shati sana ninapoenda kazini lakini siku ambazo sijaenda kwenye kazi huwa napendelea sana kuvaa tisheti hasa hasa ninapo kuwa nyumbani kama hakuna mahali ninapoenda. Kwa sababu tisheti nayo inanipa ile fursa ya kupunga upepo na jihisi tu mwenye nimetulia.

Niliweza kumaliza masomo yangu katika mwaka wa elfu mbili, ishirini na mbili na ni masomo ya chuo kikuu ambapo nilipata shaada ama degree ile katika ulingo wa mawasiliano na nikaweza kupata ile inaitwa second class upper division. Na baada ya kumaliza masomo hayo ya chuo kikuu, ndipo nilipo pata kazi katika shirika la United Nations Ambapo huwa nafanya kazi kama vile mkubwa wa maasiliano. Na naipenda kazi yangu na hakuna kitu ningependa kubadilisha. Kwa sababu naipenda tu kazi yangu na kazi yangu inaweza kunisaidia na pia na wasaidia wengine kupitia shirika hilo la United Nations. Kwa hivyo,

Naam sanaa ni nayo ipenda zaidi ni sanaa ya kuigiza. Na hii ni kwa sababu hua na furahia sana ni napo waona watu wanaigiza. Kwa sababu kuigiza ama ile sanaa ya kuigizaji inatumika kama kioo cha jamii. Mahala ambapo waigizaji wanatuonyesha yale ambayo ya naendelea. Kama vile katika ulimwengu wa siasa, kama vile shida tunazo zipitia. Kwa hivo wanapo igiza wanaeka yale maudhui pale maudhui ya kutuonyesha yanayo endelea katika nchi yetu.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza tu zaidi ni tabia ya kukosa heshima. Tabia ya kama vile umepata mwenzako amefika mbele yako kupata huduma fulani tuseme katika benki ama hoteli. Lakini unataka kwanza wewe ushughulikiwe yeye awachwe na ni yeye alifika mbele yako. Kwa hivo nachukia hiyo tabia ya kukosa heshima na pia tabia ingine ni nayo chukia ya watu ni ile kutusiana yaani ama kuongea maneno yasiofaa. Hiyo ni tabia mbaya ambayo inachukiza sana. Hiyo ya kutusiana au kuongea vibaya na pia kukosa heshima.

Naam mimi huwa nasaidia jamii yangu kwa kutoa mfano mwema kwa vijana ambao bado ndio wananawiri au vijana wa rika wa umri wa rika ya miaka kumi na minane mpaka miaka ishirini na mitano kwa sababu hapo ndipo vijana wengi wanapo ingia katika mambo ya mihadarati. Kwa hivyo mimi huwa nasaidia jamii kwa kuwapa tu ule ushauri mwema vijana wa umri wa miaka kumi na minane mpaka ishirini na tano wasiingie katika mihadarati bali watafute ujuzi kadhaa waweze kujiajiri na kujiendeleza kimaisha. Na hivyo ndivyo ninavyo saidia jamii yangu.

Naam lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa, ambayo ni lugha ambayo naonanga kuwa ni lugha ambayo ni rahisi kuilewa na pia rahisi kuijua. Na pia ningependa kuijua kwa sababu hata ninapo kuwa kazini, huwa tunapatana na customer ama wale watu wanaitaji huduma ambayo ni wa faransa na tunaitaji kuzungumza na wao ili kuelewana. Kwa hivo ningependelea sana kujifunza kifaransa na pia siwezi kataa kujua lugha ya kispaniola ambayo ni spanish.

Naam viatu ninavyopendelea zaidi ni viatu ambavyo vimefunguliwa ama vile viatu ambavyo tunaita open shoes kwa lugha ya kizungu kwa sababu ni viatu ambavyo ninapovivaa najihisi kuwa nimetulia na pia ninapotembea sio mzito yaani. So sipendi viatu ambavyo ni mzito sana ambavyo ni viatu kama vile vya ngozi. Sipendi viatu vya ngozi napenda viyatu ambavyo si mzito.

Napendelea kuzungumuza na watu kupitia kwa njia ya simu sana sana au kutumiana zile tunaita meseji ama SMS kwa sababu ninapo wasiliana na wao kwa njia hiyo. Sio lazima tushinde tukipatana ili kuzungumza mambo ingawa tunapo kuwa na habari nyingi ya kuongea itabidi tupatane. Lakini kama sio habari nyingi ama muhimu napendelea sana tuwasiliane tu kupitia simu ama pia tovuti.

Katika kazi yangu ambayo ni kazi ambayo ni mkubwa wa mawasiliano. Ningependa sana katika kazi hii niweze kufikia kile kiwango cha kuongoza kampuni mzima. Ili kukikisha kuwa mawasiliano yote katika kampuni hiyo ya naenda vile ya nafaa kufanyika. Katia kampuni hiyo na wale ma-client ama wale ambao ni ma-customer wake. Kwa hivyo ningependa tu kufikia tu kile kiwango cha kuongoza tu kampuni ambayo nimeandikwa ndani yake, ili niweze kuimarisha njia za mawasiliano katika kampuni hiyo.

Jambo ambalo huwa napendelea sana kufanya na familia yangu ni kutembea. Kama vile kuenda kuona wanyama katika mbuga ile Masaimara ama Nairobi ambako tumeweza kutembelea mara kadhaa ili kuona wanyama kama vile ndovu, simba ili na pia na wao watoto pia waweze kuwaona wanyama hao. Kwa hivo napenda sana kutembea na familia. Na kama hatuwezi kutembea, tunapenda tu kutizama filamu tukiwa tu hapo nyumbani tumetulia. Kwa sababu hiyo naonanga inaleta tu utulivu.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya kuzungumza tu kwa heshima. Yaani ile mtu ambaye anapenda tu kuongea kwa heshima, anayetumia lugha inayofaa bila kutusi mwingine. Hiyo ndiyo tabia ninayopendelea kwa wengine, kwa sababu naamini kwamba bila heshima na kufuata kanuni katika jamii, hatuwezi enda mahali. Tutakua tu tuna shida kubwa sana na pia kukorofishana tu na wengine.

Ndiyo, napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu ni kupitia kwa siasa ambapo naweza kujua jinsi taifa letu linapoendelea kwa sababqu kupitia siasa ndipo napoweza kujua viongozi wanaofaa na wale wasiofaa kwa sababu viongozi wengine katika siasa wana ile tabia ya kuropokwa tu ama kuongea mambo yasiyofaa kwa hivo kupitia hiyo siasa naweza kuwachagua na kuwaeka kando niweze tu kujua viongozi bora wanaohitajika ili nikaweze kuwapigia kura kwa hivo napenda tu kuzungumuzia kuhusu siasa wakati ambapo ninapo chagua tu viongozi wanaofaa.

Aina ya mziki ambao huwa na usikiliza mara nyingi ni mziki wa rumba. Kwa sababu rumba inaweza kunituliza, ninapo toka kazini, ama pia ninapo jihisi tu sinafuraha naweza tukusikiliza rumba na nisikie tu roho yangu imetulia. Na pia mawazo, utulivu wa mawazo, inaleta utulivu wa mawazo. Na mziki ninao upenda zaidi huo warumba. Mwana mziki ninayempenda zaidi ni madilo system ambaye huwa ananifurahisha sana anapocheza ngoma.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu tu yeyote ni awe tu mtu mwenye heshima na mtu pia mwenye hekima na mtu ambaye anaweza kufikiria na kufanya jambo ambalo anafaa kufanya bila ata kusukumwa ama bila pia kulazimishwa. Mtu anafaa awe mwenye heshima na pia mtu awe tu mwaminifu. Kwa hivo ushauri wangu mkuu kwa mtu tu yeyote ni awe mwaminifu na mwenye heshima. No.

Nyakati za usiku mimi huwa nakaa mpaka saa sita za usiku kamili. Naam siku ingine inapoanza mimi hata naweza kuwa bado sijalala. Kwa hivyo huwa nafikisha sana sana muda wa saa tano au saa sita. Hapo ndipo ninapoweza kuanza kujiandaa kuenda kulala. Ama hapo tu ndo huwa nahakikisha kama niko na kazi nimemaliza kabla ya muda huo sana sana saa tano ama saa sita. Naam.

Kitu ambacho napenda kununua zaidi ni nyama, kwa sababu nyama wengi wetu katika familia yangu tunapenda nyama, kwa hivyo kila siku ninapo enda nyumbani huwa nakikisha kwamba, nimenunua nyama, nikaenda nao kwenye nyumba, ili tukaweze kupika, tukule chakula cha jioni. Na kitu kingine ambacho napenda zaidi ni juisi, lakini juisi siyo sana kama nyama. Napenda sana kununua nyama au sana sana tu vyakula vingine kwa jumla naam napenda tu kununua chakula ili kupelekea familia.

Ndiyo, huwa natumia teknolojia ya sauti. Sana sana huwa naitumia katika televisheni yangu kwa sababu televisheni yangu huwa pia nimeishikanisha na tovuti inaweza kuingia katika mtandao. Kwa hivyo napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa simu yangu na pia televisheni yangu. Kwa sababu naona ina ule urahisi kwa kuwa teknolojia hiyo inasaidia inaezatumika kama nenosiri lako. Kwa hivyo napenda tu kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu inasaidia na ni rahisi kutumia.

Hapana, mimi sikai mahali ambapo, mimi siishi mahali ambapo nilipozaliwa, nilizaliwa maeneo ya matuu, lakini huko huwa natembea tu, maramoja tu, tuseme kwa mwezi, hii ni kwa sababu kazi yangu haiko karibu na mahali ambapo nilipozaliwa, kazi yangu iko katika kaunti ingine ambapo si mahali nilipozaliwa, naam.

Mafanikio ambayo nimeyapata katika kazi yangu ni kupewa ile zawadi ya kuwa mfanyi kazi bora katika kampuni yangu kwa mwaka uliopita ambao niwa elfu mbili na ishirini na tano. Niliweza kuzawadiwa zawadi hiyo kwa sababu mimi nilikuwa nimejitolea sana na pia nilikuwa nafanya kazi kwa bidii. Kwa hivyo nikaweza kushinda taji hilo la mfanyi kazi bora wa mwaka katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na ni kwa sababu nilifanya kazi na bidii kwa hivyo nikaweza kupewa nikaweza kupewa ile shahada ama ile taji ya kuwa mfanyi kazi bora. Kwa hivyo hayo ni baadhi tu ya mafanikio ambayo nimeweza kuyapata katika kazi yangu.

Baada ya siku ndefu huwa na pumzika kwa jambola kwanza kuingia kwenye bafu na kuoga na maji baridi ama pia maji moto kama kuna baridi sana. Jambola pili huwa naenda tuna na pumzika kwenye kiti naweka filamu ambayo naipenda zaidi naweza kuitazama katika televisheni naweza pia kusikiza muziki tu kidogo ili niweze kutulia ili kusahau tu uchovu wa siku ambayo nimekua nayo.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki mimi huwa nahakikisha kwamba bidha ambazo zime wekwa katika chupa asa asa vinywaji kama vile juisi. Nimenunua zile ambavyo ziko katika chupa za glasi ama glasi. Sipendelei sana kununua vitu ambavyo vimefungwa na plastiki. Kwa sababu nina uhakika kwamba vitu hizo ndivyo vina vyo chafua mazingira yetu. Kwa hivo hili kupunguza tu matumizi ya plastiki mimi huwa nanunua tu. Bidha ambazo zimefungwa ama zimewekwa katika chupa ambazo tu ni za glesi na pia kama ni bidha zingine zikuwe zimefungwa tu. Na makaratasi mengine ambayo hayachafui mazingira.

Naam, chakula ninacho penda zaidi ni ugali na samaki. Naam, napenda samaki sana kwa sababu samaki ninapo mukula najisi nimeshiba. Na pia, anaongeza zile madini ambayo yanahitajika katika mwili. Samaki ni baadhi ya chakula ambazo zina zile madini mengi zaidi kwa chakula nyingi. Na pia kama nakula samaki siwezi kuwa mwenye kupatikana na magonjwa. Kwa hivyo napenda sana kula samaki na sana sana napenda kula samaki. Akiwa amewekwa pomoja na ugali.

Hapana, mimi sipendi kuvaa vipuli, na hii ni kwa sababu vipuli, hapa kwetu dini yetu haikubali mtu kuvaa vipuli, ambavyo ni vingi, ama pia vipuli vya aina yeyote, dini yetu haikubali hata kidogo, kwa hivyo sizipendi kuvaa vipuli sana, lakini wale ambao wanaovaa huwa naona tu wanapendeza, lakini mimi sipendi kuvaa vipuli, hata kidogo sipendi.

Aliyenifunza jambo muhimu ni mhadhiri, ama ule kwa lugha ya kizungu lecturer ambaye katika chuo kikuu alinifunza kufanya ule uchunguzi ninapoendelea kufanya kazi na hilo ni jambo muhimu ambalo limenisaidia kwa sababu kabla ya kufanya kazi ya yoyote lazima nifanye uchunguzi ili kujua kazi hiyo inafaa kufanywa kwa utaratibu mgani ama inafaa ifanywe kwa njia gani. Kwa hivyo hilo ndio jambo nililofunzwa ambalo ni muhimu sana na kwa hivyo huyo mhadhiri ama lecturer alinisaidia sana kwa kunifunza jambo hilo.

Kwa wiki huwa nafua nguo mara moja tu peke yake. Hii ni kwa sababu siku zingine mimi huwa niko kwenye kazi. Kwa hivyo siku ambayo ambayo sijaingia kwa kazi labda ni weekend siku kama jumapili. Ndio siku ambayo ninayofua nguo na pia ninayofua viatu ama vitu vingine ambavyo ni vichafu nyumbani. Kwa hivyo mara tu moja kwa wiki ndio huwa nafua tu nguo zangu. Izo siku zingine ni kuzitumia tu.

Programu ya simu ambayo mimi hutumia tu kila siku ni programu ya kutuma pesa kwanza. Kwa sababu kila siku lazima nitume pesa au nipokee pesa kutoka kwa familia yangu ambao wanaendeleza biashara yangu ambayo iko nyumbani. Kwa hivyo lazima tu kwa siku nitumie programu ya kutuma na kupokea pesa. Na pia programu ingine ninayoitumia sana ni programu ya ile inajulikana kama vile YouTube ambapo huwa naingia tu ile kuenda kuangalia nyimbo ambazo zimetokea. Ama nyimbo mpya ambazo zimetolewa na wasanii ambao nawapenda.

Na jioni ninapotoka kwenye kazi yangu, jambo la kwanza ninapofika nyumbani, ni ile tu kuenda kuangalia familia inavyoendelea, na pia baada ya hapo nina weza kuenda kuangalia watoto kama wamefanya ile kazi waliyopewa shuleni, na pia naweza tu kutulia kwenye kiti sebuleni, na kuweza kuweka filamu ambayo naipenda zaidi nikaweza kuitazama, na pia naweza kuweka mziki niweze kusikiza. Hivyo ndivyo ninavyo penda jioni yangu ikiwa na baada ya hapo naweza kukula na kujiandaa tu kulala.

Mafunzo ambayo ya kazi yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kutumia programu ya ile ya Artificial Intelligence ama ukipenda AI ambapo unaweza kutumia AI katika kazi yako ili ikaweza kukupa majibu ya matatizo ambayo unapitia kazini ama kama ni jambo ambalo umekwama katika kutumia unaweza kuuliza ile programu inaitwa AI. Ikaweze kukuonyesha jinsi ya kutumia teknolojia hiyo. Na kufunzwa kutumia hiyo AI ndiyo ambayo imenisaidia zaidi. Kwa sababu imefanya kazi yangu iwe rahisi. Na pia ya kufurahia kazi yangu vile ninavyo ifanya.

Njia ya usafiri ninayoitumia kila siku ni njia ya kutumia matatu au gari kwa sababu kila siku ninapoenda kwenye kazi lazima nipande gari. Na ni gari hizi zinajulikana kama matatu naweza kupanda na kufika kazini. Na pia siku zingine huwa natumia usafiri wa pikipiki lakini kwa siku zile nyingi huwa natumia tu gari sana sana. Gari ndio ninayotumia kwa usafiri kila siku.

Ninapotaka kustarehe hua naeka tu mziki wa rumba na pia natafuta kinywaji kama vile juisi ambayo ni baridi ama soda. Ili niweze kutulia nayo mahali ambapo ninaposikiza mziki huo. Pia napenda tu kuweka tu sauti ambayo iko chini kidogo ili ule mziki usiweze kuwa tuna kelele nyingi. Kwa hivyo starehe zangu hua nachukua tu juisi baridi na nakaa tu mahali ambapo pametulia na naweka muziki wa rumba.

Rangi ninayoipenda kwa ukuta wa chumba changu ni rangi nyeupe. Na ni kwa sababu rangi nyeupe uwa inaonyesha tu ama kuashiria usafi na pia inaashiria tu ile amani tu katika chumba chako. Kwa hivyo mimi napendelea sana rangi nyeupe na kwa sababu pia hata kuisafisha huwa rahisi tu ni kupanguza tu juu na hicho chumba kiko tu safi. Kwa hivyo napenda tuu rangi nye upe kwenye ukuta.

Ndiyo, napenda kujifunza kuhusu historia kwa maana historia, ndiyo inaweza tu kutuambia mambo ambayo yalifanyika katika taifa letu ama mambo ambayo yalifanyika katika miaka ambayo ilipita. Kwa hivyo napenda kusoma kumbu kumbu za historia ili kujielimisha kwa sababu tunafaa tusome kutoka kwa matukio yaliyo fanyika katika miaka ambayo ilipita na huo ndiyo muhimu mkuba wa historia.

Naam mimi huwa napenda tu majira ya vuli ambapo katika majira yale hakuna jua kali na bado hakuna ile mvua nyingi. Kwa sababu napenda majira haya kwa sababu gari zinapokuwa barabarani ni rahisi kufika kazini kwa sababu barabara ziko shwari. Kwa sababu kunaponyesha sana barabara zinaharibika. Kwa hivyo napenda tu hali ya hewa ya wakati wa vuli kwa sababu inanisaidia kufika kazini haraka.

Naam mimi napenda kahawa kwa sababu ninapoinywa kahawa huwa najihisi nimechangamka na pia kahawa inanisaidia kumaliza ule usingizi na kunipa tu uchangamfu hata ninapoenda kazini. Sipendi chai napenda tu kahawa kwa sababu kahawa inanisaidia kuchangamka na pia ninapoikunywa najihisi tu mwenye nguvu na pia mwenye ako tayari kufanya kazi.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii. Mtandao ninaoutumia sana wa kijamii ni mtandao wa X ama ile ilikuwa inajulikana kama Twitter. Na ni kwa sababu katika mtandao huo wa kijamii naweza kujua matukio yanayoendelea ulimwenguni kote na pia hapa inchini Kenya. Napenda pia mtandao wa Instagram kwa sababu naweza kuenda kujiburudisha huko kwa kuona zile filamu za waimbaji wanazo ziweka huko.

Nam mchezo ambao napenda kucheza zaidi ni mchezo wa dondi ama vile ule unajulikana kama boxing ambao ni mchezo ambao ni wakupiga na dondi ambao ni mchezo na upenda kwa sababu unakuseidia kufanya mazoezi na pia ninapo ufanya hile kupiga na dondi na jihisi tu ni metulia na pia naweza kusikia mwili wangu umechangamka.

Chakula ambacho napenda zaidi ni chakula cha ugali na samaki. Na ni chakula ambacho hata mara yangu ya mwisho kukila ni jana. Kwa sababu nilikuwa njaa na nikila chakula hicho huwa najihisi tu nimeshiba na pia ni chakula chenye madini. Na chenye kinaweza kusaidia mwili wangu kuwa mwili ambao unaweza kujikinga na magonjwa. Kwa hivyo napenda tu kula ugali na samaki na siwezi maliza wiki kama sija ila ile chakula.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kwanza kuangalia katika mtandao. Ninapoangalia jambo jipya katika mtandao naweza kupata ujuzi wowote kupitia mtandao kuhusu jambo hilo au kazi hiyo jinsi inafaa kufanywa. Kwa sababu hata mambo mapya kama vile kutumia teknolojia naweza kuenda pale kwenye mtandao nieze kuuliza ile inaitwa AI ama artificial intelligence. Ikawaze kuniambia jinsi teknolojia hiyo inafaa kutumika ama jinsi kazi hiyo nafaa kuifanya.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Sana sana ninapo kuwa na familia ama tunapotembea katika msitu hivi. Kama barabarani tu kwenda kununua chakula, huwa napenda kwenda na miguu kwa sababu najua manufaa yake ni mengi kama vile kuzuia magonjwa na pia kufanya zoezi. Kwa sababu mtu ambaye anayetembea kwa miguu sana hawezi kupatwa na magonjwa mengine kama vile magonjwa ya zinaa. Kwa hivyo napenda kutembea na miguu pia.

Sherehe ambayo hunipendeza zaidi ni ile sherehe tu ya kusherehekea kuzaliwa kwangu na pia sherehe ya kuvuka mwaka. Hii ni kwa sababu katika sherehe hizo lazima nikutane na familia na marafiki tuweze kuburudika pamoja na tuweze kufurahi kuongea pamoja kukaa pamoja na hivyo ndivyo ninavyo upendea hizo sherehe mbili kwa sababu zinatuleta pamoja kama familia na marafiki.

Naam marafiki wapya ambao nimekutana na wao jambo la kwanza ni ile tu kuweza kujuana naweza pia kuwaambia tu kuhusu maisha yangu na mambo ambayo nimeyapitia na pia ili pia wao wawe na waweze kuniambia, pia wao wamepitia yepi katika maisha, ili tuweze kuwa marafiki bora zaidi kwa sababu huwezi kuwa rafiki na mtu wa hujaweza kuzungumza naye na akakuambia yeye ni nani na amepitia mambo gani katika maisha kwaivo jambo ninalofanyia marafiki wapya ni kuanza kujuana tu yale mtu amepitia. Na kule mtu anatoka na mambo na mambo ambayo angependelea tu yafanyike katika maisha yake.

Zoea ambayo ni nzuri, ambayo ni mezoea, ambayo ni mejenga kufikia hapa ni ile kuzoea kufanya mazoezi ama kuenda kwenye gym ambacho ni chumba cha kufanyia mazoezi kwa sababu mimi hata huwa sipatwi na magonjwa na pia ninapoenda kufanya mazoezi huwa na jihisi mwili umetulia na pia mwili hata ninapo kuwa kazini na jihisi niko nimechangamuka. Na sina ile kusikia nimechoka haraka. Mimi huwa si choki haraka. Kwa hivyo ni zoea nzuri sana kufanya mazoezi ama kuenda jimu.

Usiku kabla ya kulala, jambola kwanza huwa nafanya ni kuomba, ili kushukuru mungu kwa kuwa na siku njema. Na jambo la pili ninalolifanya, ni kuweza kuvaa nguo za kulala na ili kuingia katika kitanda. Kwa hivo lazima nihakikishe pia nimejipanga ninapoenda kulala, nihakikishe kitanda kiko shwari na pia niweke simu yangu, iweze kuingia moto usiku ninapokuwa nimelala. Haya ndiyo mambo ninayo fanya kabla yakulala.

Mboga ambayo ninapenda kula sana ni mboga ya sukuma wiki na pia mboga ya mchicha. Nani kwa sababu mchicha na mboga ya suku mawiki ni napo ukula. Huwa na jihisi tu ni meshiba na pia ni napo kula mboga ya mchicha. Huwa naongeza tu madini kwenye mwili. Kwa hivyo napenda hizo mboga tu mbili kwa kuwua zina manufaa mingi katika mwili wangu.

Kile ambacho kinachonifanya nitulie tu, ni ile kusikiliza muziki wa rumba na kukaa tu maali ambapo pametulia ni punge tu upepo. Ama ukiweza unaweza kusema hile kufanya meditation yani. Kwa sababu ninapoenda kutulia ni maali ambapo kupamenyamaza nikiwa peke yangu nikisikiza rumba. Huwa najihisi nimetulia, akili imetulia na pia nasikia mwili umepumzika inavyofaa.

Ndiyo, napenda kukimbia. Uwa niniapoenda kufanya mazoezi yangu kwenye GYM. Huwa kwa mara nyingi naenda nikikimbia na pia kurudi narudi nikikimbia kwa sababu kukimbia kuna manufaa tele kwenye afya moyo. Kwa sababu niniapokimbia moyo nao unajifunza ile kuwa na ule ule ugumu ama moyo unaweza kuwa, unaweza kupiga damu kwa ule mwendo unaofaa. Kwa hivyo ndio napenda kukimbia kwa maana ni zoezi.

Lengo la muda murefu ambayo ninalo kazini ni kuhakikisha kuwa kampuni hii ambayo ni nayo fanya kazi nayo. Imekua tu kampuni ambayo ndiyo nambari moja katika inchi ya Kenya. Kuwa na kitengo ambacho chaku hudumia wale customer wap. Tuwe tu nambari moja tu kuhudumia customer wetu. Yaani tuwe to kampuni yenye kuongoza katika kutoa huduma ambazo tunazozitoa.

Mimi kwa sana huwa na pendelea sana kuandika bali sio kuongea. Kwa sababu ni napo andika nina uwezo wa kurekebisha yale ambayo nimeandika. Lakini mtu anapo ongea unaweza teleza tu kidogo useme jambo ambalo haufai kusema na ukisha sema hauwezi kubadilisha. Kwa hivyo ni gependelea sana kuandika. Hata kama ni kwenye tarakilishi tu ehri tu kuandika kuliko kuongea kwa sababu kuongea kama hufamu hiyo lugha vizuri ama kama hujayapanga mawazo yako vizuri utakosea na hutakuwa na wakati wa kubadilisha.

Somo la sayansi ambayo nalipenda sana ni somo la physics ama fizikia ambalo ni somo ambalo linafunza jinsi teknolojia inavyotumika. Kwa mfano jinsi vitu kama vile mashine kadha wa kadha zinavyotumia teknolojia ili kufanya kazi yake. Kwa hivyo somo ninalolipenda zaidi ni fizikia na hilo ndilo somo ambalo hata nilisoma katila shule ya upili.

Kifaa changu huwa nakiweka kwenye chaji mara kama mbili tu kwa siku pekee. Ndio, kwa sababu kinaweza kueka chaji hadi kwa muda wa masaa kumi na mbili. Kwa hivi hata kama situmii sana huwa nachaji mara moja ama mara mbili tu kwa siku. Lakini sana sana kwa siku siwezi maliza bila kuchaji hata kama ni mara moja.

Mara nyingi asubui huwa naamkia kula kile chakula cha asubui na mara mingi kinajumuisha mayai, mandazi na kahawa. Hicho ndicho chakula ninachokila mara mingi asubui sana sana mayai. Kwa siku zingine pia huwa nakula zile zinaitwa sausages lakini sana sana huwa nakunywa tu kahawa na mayai na mandazi.

Kile ambacho kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wafanyikazi walio katika kazi hiyo. Kwanza wawe wenye heshima na kufuata kanuni na sheria za kazi. Hilo ni jambo moja muhimu sana la heshima na pia kuna ule uwiano ama umoja kuwa na umoja katika mazingira ya kazi. Kwa sababu kama hamna umoja hamtakuwa na amani katika kazi. Kwa hivyo kazi ikiwa na umoja na heshima na kufuata kanuni za kazi, hapo mazingira ya kazi yanakua mazuri.

Mimi napendelea sana sana baridi kwa sababu kunapokuwa na joto. Unajua sasa kukiwa na joto hata kukaa tu hata kwa ofisi kufanya kazi inakua ngumu. Na pia kwa sababu mtu ananza kutuide jasho mingi unapata mtu hajisiki kama ametosheka ama hajatulia yaani. Lakini kukiwa na baridi mtu anaweza kuvaa hata sweta na kwa njia hiyo anaweza tu kuimarisha mazingira yake ya kazi Kwa hivo mimi napendelea sana baridi kuliko joto.

Ili kuwa na afya njema mimi huwa jambo la kwanza nimezingatia sana mazoezi. Kwa sababu mazoezi ya mwili yanaweza kufanya mwili uwe na ile nguvu ya kupigana na magonjwa na kwa njia iyo afya inakuwa nzuri. Njia ingine ni pia ya kukinga afya ni nae wafanya ni kuakikisha kuwa ni napoendelea kufanya mazoezi pia ni na ule utulivu tu yaani sinazile zinaitua stress kwa sababu. Kama ujatuliza akili yako uwezi kuwa na afya nzuri. Kwa hivyo mimi nazingatia tuninachokula kwanza. Na kula chakula chenye nilishebora kilicho na madini. Hili kueka afya vizuri na pia nisiwezi kusahu mazoezi. Mazoezi ndiyo kila kitu.

Ndiyo, mimi ningependa kurudi katika ujana wangu kwa sababu ukiwa kijana kuna unawakati mwingi wakujifunza ujuzi kadhaa na pia kujifunza kuishi na watu. Kwa sababu ninaporudi kuwa kijana tena naweze kurekebisha labda makosa ambayo nilifanya awali ambayo sahi nishajua jinsi ya kupata suluwisho ya makosa hayo. Kwa hivyo mimi ndio ningependa kurudi kuwa kijana tena. Siwezi kataa.

Ndiyo, mimi huwa napiga kura. Hata sahii nina kura yangu hapa kwenye nyumba, na ngoja tu, pindi tu, uchaguzi utakapo anza, niende nikaweze kupiga kura yangu, ni mchague kiongozi ambaye ningetaka. Na ningesihi vijana wote tu wachukue kura ili tukaweze kuchagua viongozi ambao wanafaa.

Inapo fika jumamosi na jumapili kwa sababu maranyingi huwa siyuko kazini, huwa natumia huo tu kujumuika na marafiki zangu na kama hakuna mahali naenda na marafiki zangu nabaki tu nyumbani na familia. Ninapo kuwa nyumbani naweza enda kwenye bustani langu niweze kulima na pia ninaweza tu kutembea tu hapo tu nyumbani kuangalia marekebisho ambayo ya nafayafanywe katika mazingira yangu ya kuishi hapo nyumbani. Kwa hivo ninaweza kuamua tu kupumzika ama tu kufanya tu mambo mengine lakini sana sana kupumzika tu kama hakuna mahali naenda.

Nam chumba ambacho napenda zaidi ninapo kuwa nyumbani ni ofisi yangu. Kwa sababu ofisi yangu hapo ndipu ambapo uwa naenda mara nyingi kweka tu mziki wangu wa rumba ninapo fanyia kazi nyumbani. Na katika chumba hicho uwa na jisi tu nimepumzika nimetulia. Kwa sababu ni chumba changu peke yangu na mara nyingi nakuwa peke yangu katika hiyo ofisi yangu. Kwa hivyo nakipenda tu ito chumba cha ambacho ni ofisi yangu ya nyumbani.

Naam faraga yangu katika mtandao huwa nailinda tu kwa kuhakikisha kwamba mimi siweki picha zangu ama za familia yangu na pia huwa siweki maoni ambayo yanaweza kunifanya kuonekana kuwa mtu ambaye ana mapendeleo fulani ya kisiasa ama maoni ambayo yanaweza kuudhi wanainchi wengine. Hivyo ndivyo ninavyoepuka kukuwa na ile kuingililiwa katika mtandao au faraga yangu kuonekana kama mbaya katika mtandao.

Hekima ambayo ni mejifunza maishani ni hekima ile ya kukaa vizuri na watu pamoja na jamii kwa heshima. Kwa sababu na amini kwa mba bila heshima, watu hawawezi kukaa na umoja na pia watashinda tuku koro fishana kupigana na kukosana. Kwa hivo hekima ambayo ni mejifunza maishani na imenisaidia ni kuishi tukwa heshima na kufuata sheria na kanuni ambazo zinafaazi fuatwe ili tuishi na amani.

Kwa siku, nayanywa maji lita kama mbili hivi. Naam kwa sababu, hata ninapo maliza tu chakula cha asubuhi hivi. Kutoka hapo hadi cha mcha, lazima pia nikae nikikunywa maji. Kwa sababu, kama kuna joto, lazima ninywe maji ili niwaze kutulia, ama ili kupunguza joto kwenye mwili. Kwa hivyo, nawaze kukunywa maji lita kama mbili hivi kwa siku.

Mafanikio ya kibinafsi ambayo nadhamini sana kazini ni hile kuwa mfanyikazi mwenye bidii zaidi ama mfanyikazi ambayo hamejituma kwa kazi yake. Haya ndiyo mafanikio muhimu sana ya kibinafsi katika kazi na hile kuwa na eshima kwa wafanyikazi wenzangu. Hiyo ndiyo mafanikio ambayo naona ya nafazaidi kudhaminiwa katika kazi yoyote. Eshima na kuhishi vyema na wafanyi kazi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi kama pasipo naona tu ni labda tu simu peke yake. Kwa sababu simu ndiyo mwanza wa mahasiliano yote katika dunia hii tunayoishi saa hii. Kwa sababu lazima nizungumuze na familia, lazima niwasiliane pia na wafanyakazi wenzangu. Na siwezi kufanya hivyo pasipo kuwa na simu au kompyuta. Kwa hivyo, simu na kompyuta ndizo ambazo ni vifaa ambavyo najua vinafaa tu niwe nazo wakati wote. Hasa simu tu. Simu ndicho kifaa cha teknolojia ambacho, sidhani tunaweza kuhishi bila.

Ndiyo, napenda kukula popcorn. Popcorn uwa nazikula sana. Asa ninapo tizama filamu kwenye televisheni. Kama vile ninapo kuwa na familia, sebuleni, tunapo wangalia tarifa au kuangalia filamu kwenye televisheni. Uwa tunazipika, tunazianda yaani, tunazikelea kwa meza, tunaweza kutizama tukizikula na hivyo ndivyo ninavyopenda kuzikula, wakati huo tu sipendi kukula wakati mwingine. Napenda kukula popcorn, tunapotazama tu televisheni.

Mwezi wa mwaka ambao na upenda zaidi ni mwezi tuwa disemba. Kwa sababu ndiyo mwezi ambao tunaouvuka mwaka na ndiyo mwezi wa mwisho wa mwaka. Kwa hivyo huwanaweza kujumuika na marafiki, hivyo na familia ili kusherehekea kumaliza mwaka pamoja. Kwa sababu mwezi huo unaashiria mwezi ni ndiyo mwezi wa mwisho wa mwakana unaashiria mafanikio ambayo tumeyafanya katika mwaka ambao umepita. Kwa hivyo napenda mwezi wa disemba sana.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda zaidi ni chakula cha githeri. Kwa sababu githeri ambao ni ule mchanganyiko wa mahindi na maharagwe huwa ni chakula ambacho kina madini na kina manufaa tele kwenye mwili wangu. Kwa hivyo nakipenda na pia familia yangu inakipenda. Na huwa tunakitayarisha labda mara moja hivi kwa wiki ama mara mbili hivi tu kwa mwezi.

Mimi napenda tu kutazama michezo kwa sababu kucheza hiyo nayo naonanga hiyo tunafaa tuachie tu wachezaji wacheze lakini sisi kama mashabiki kazi yetu muhimu ni kushabikia na kutizama michezo asa asa michezo ya kukimbia na michezo ya kadanda na michezo mingine kama vile ya dondi ama ile inajulikana kama boxing kwa hivo mimi napenda tu kutizama bali sio kucheza, kucheza sio sana.

Aina ya filamu ninazopenda ni filamu za kuonyesha wanyamapori, ambazo ni filamu ambazo ile napenda zaidi ni ile katika televisheni. Ile inaitwa National Geographic ama Nat Geo, ambayo huonyesha wanyama wakiwa kwenye msitu na jinsi wanavyo ishi kwenye msitu. Iyo ndio filamu ninayo ipenda zaidi na filamu zingine labda tu zile tu za kuonyesha tu michezo ama kidogo kidogo tu kuonyesha maigizo.

Jambo jipya ambacho ningependa kujifunza ni kuweza kuendesha ndege. Ninatamani sana kuendesha ndege na pia ninamatamanio sana ya kujifunza ile kuikontrol yaani ama pia kwenda na ndege kama nimeiyendesha. Hilo ndilo jambo ningependa kujifunza zaidi. Ujuzi huo, huwa unanifurahisha sana. Ninapo ona watu, wanapo endesha ndege ama wanapo kuwa wanapita angani.

Ndiyo, nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu ambayo ilikuwa biashara ya kuuza nguo na viatu vya wanaume sana sana katika maeneo ya Nairobi. Na biashara hiyo sikuianzisha kwa sababu niliangalia nikaona sikua na pesa ama hela ambazo zinatosha kufungua ama kuanzisha biashara hiyo kwa sababu ilihitaji pesa kama elfu miamoja hivi. Kwa hivyo nimewahi fikiria kuanzisha lakini sikuwahi kuanzisha.

Ndiyo, mimi napenda maua. Napenda maua kwa sababu ni ishara ya kupenda mtu. Kwa sababu unapo zawadi mtu maua, kama vile mpenzi wako ni kama njia ya kuonyesha unavyo mpenda na unamuambia vile yeye ni mrembo kama maua hayo. Ama jinsi anavyo pendeza kama haya maua. Kwa hivyo anapenda maua na anapenda pia kuzawadi watu maua sana sana wapenzi. Mpenzi wangu lazima ni mpe maua.

Mimi ninapokuwa na wasilisho, huwa najihisi mchangamfu na mwenye tu amejitayarisha ili kufanya hayo mawasilisho. Mimi uwa siogopi mawasilisho, borake huwa naamini kuwa bora mimi nimejiandaa haina haja ya kuogopa mawasilisho. Kwa hivyo ninapojipanga vizuri kuenda kuwasilisha, huwa najihisi tu mkakamvu na mwenye tu ameweza kujitayarisha vya kutosha. Kwa hivyo siwezi kuogopa kuwasilisha lolote.

Naam mimi huwa napendelea tu mahala pakimya. Mimi sipendelei mahali ambapo kuna kelele mingi kwa sababu huwa naamini mahali ambapo kuna kelele hakuwezi kuwa na ule uuiano ama kuwa na utulivu wa akili. Kwa hivo mimi napenda tu mahala ambapo pametulia pa na kimia kwa sababu mtu unaweza kufikiria mambo ambayo ungetaka kufikiria bila hata kusumbuliwa na kelele yoyote. Kwa hivyo mimi napenda mahali tu pa kimia.

Katika mtandao mimi husoma habari katika tovuti ama mtandao, ama ile social media inajulikana kama X ama iliyojulikana kama twitter. Hapo ndipo mimi upata habari zote ambazo zinatokea katika inchi ya Kenya na pia katika nchi za kimataifa. Mkiwa pale X naweza kujua yalio zuru katika nchi kama vile Marekani ama pia Uholanzi ama nchi yoyote tu ata kama sio hapa katika bara la Afrika.

Ninapo kuwa na wengine hata kama ni wafanyi kazi wenzangu, huwa nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuwa na heshima kwa wengine na pia kuwa kuwacha tu pia wao wanipe maoni yao. Huwa napendelea sana kuwacha wanipe maoni yao pia na wapa ile heshima tu ili tuweze kufanya kazi kwa umoja kwa sababu kama hakuna heshima hatuwezi fanya kazi kwa umoja na hiyo kazi haitafanywa inavyofaa.

Timu ya michezo ambayo ninafuata zaidi ni timu ya Manchester United ambayo ni timu ya kucheza mpira ambayo iko katika ligi kuu ya uingereza. Na hiyo ni timu ambayo naipendelea zaidi inapo cheza na huwa najihisi mwenye furaha sana wanapo shinda. Na hiyo ndiyo timu ninayoifuata zaidi.

Na malengo ambayo ninayo katika kazi yangu ni malengo tu ya kuhakikisha kuwa mawasiliano katika kampuni ninayo ifanyia kazi yanaendelea bila tatizo lolote ama bukda yeyote. Kwa sababu katika maeneo ya kazi kama mawasiliano hayaendelei vizuri baina ya wafanyi kazi, kazi haitafanyika vile inavyofa. Kwa hivyo katika kazi yangu ya kuimarisha mawasiliano nahakikisha kwamba kila mbinu ya mawasiliano inafanya kazi inavyostahili.

Kwa siku ya kawaida mimi hungoja baruapepe au kupokea mara kama tu moja. Na siku zingine pia sio rahisi nipate baruapepe. Lakini sana sana ni mara moja tu kwa siku pekee yake. Hizo zingine unaezapata hata siku inaisha kabla ya mimi kupata baruapepe. Lakini huwa naipata at least mara moja tu kwa siku.

Napenda tu mikutano ya kupatana kuzungumuzia maswala katika jamii na pia mikutano ya kazi. Maala ambapo tunaweza kukutana na kutoa tu maoni jinsi ambavyo tunaweza kuimarisha mazingira ya kazi na pia katika jamii tunaweza kukua na mkutano ambao unazungumzia jinsi ambavyo wanajamii watasaidika kama vile wanarika ambao wanaitaji ushahuri ilikuachana na mambo ya kuingia katika miadarati na kutumia dawaza kulevya. Kwa ivo napenda tu mikutano ya kazi na mikutano katika jamii.

Naam wakati mkuu katika mchezo wa besiboli ambao niliuona ilikuwa mnamo mwaka ambao umepita wa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano ambapo mchezaji ambaye wa timu ambayo ni ya pale Amerika ambaye anajulikana kama Daniels aliweza pia alipokuwa akikimbia baada ya kuupiga ule mpira aliweza kujitega na kuanguka chini. Na katika wakati huo nilihisi tu, ile tu nimemuhurumia kwa sababu ndiye alikuwa mchezaji ambaye alikuwa ameongoza katika ligi. Lakini kwa wakati huo alikuwa ameanguka. Kwa hivyo ni napo kumbuka huwa na kumbuka mchazaji huyo ambao anitwa Daniels.

Naam, zana za kidigitali ambazo huwa natumia kila siku, ni zana ya kompyuta kwanza. Na pia simu pia. Kwa sababu lazima nitumie kompyuta ama tarakilishi au simu, ili kuingia mtandaoni, ili kuweza kutuma barua pepe na pia kuangalia kile ambacho kinachoendelea katika mtandao. Kwa hivo, ninatumia sana sana simu na kompyuta.

Na kuhusu tathmini za kazi na hisi kwamba zinafaa tu kuwa zinafuatwa wakati wa kazi na pia tunafaa kuzingatia mambo ambayo tunafaa tuyafuate tunapo fanya ile kazi ambayo tunayofanya kwa hivyo tathimin za kazi ni muhimu sana zinafaa zifuatwe kila wakati.

Mimi kwa wakati mwingi ua natumia wifi kwa sababu unazakua katika mahala pa kazi ama pia nyumbani ambako nimewaza kueka hile wifi. Lakini kwa wakati mwingine kama hakuna vile stima ua inabidi tu ninunue data za simu niweze kuzitumia. Mkini kwa wakati mwingi mimi natumia wifi uasitumia data za simu. Natumia wifi kwa sana. Hata saa hii ni napo zungumuza na tumia wifi.

Naam, muda wa mwisho huwa nautilia tu manani kama vile tu muda huo mwingine ambapo nilikuwa nafanya kazi. Kwa sababu muda wa mwisho ni ule muda ambapo ninapoendelea kumalizia kazi. Kwa hivo tu huwa ni muhimu tu kuzingatia yale ambayo nafaa nifanye ili kukamilisha kazi hio kwa njia inayofaa. Kwa hivo huwa nashugulikia muda wa mwisho kwa kuongeza tu umakini, pia kuhakikisha kuwa nafuata kanuni na sheria za kazi hio.

Naam vifavi yangu huwa nazisafisha ama kusasisha mara kama tuu, moja tuu kwa mwezi ama marambili tuu ikienda sana. Kwa sababu wakati mwingi zinaweza kua ziko katika kazi na siwezi kuzifanyia iyo kwa huo wakati. Kwa hivyo inabidi tu ni wache tu ningoje wakati ambapo sizitumi ndipo nafa nianze kuzisafisha. Au pia kuziangalia kama kuna kasoro yoyote.

Naam study ilio muhimu sana katika kazi yangu ni ujuzi wa kutumia na uzoefu wa kutumia kompyuta na pia ustadi wa kutumia viombo vya mawasiliano kama vile simu kama vile wifi ilikuweza kuunganisha mawasiliano. Kwa hivo kuwa na ustadi katika ujuzi wa kutumia kompyuta na simu pia, ndiyo inayoitajika sana katika kazi yangu. Kwa maana kazi yangu, siwezi kuifanya bila ustadi wa kujua aina za na mbinu za mawasiliano na vyombo pia za mawasiliano kama vile kompyuta.